Wazo nzuri niliyo nalo leo ni kuishi kwa makusudi. Leo nimeamua kutokimbizana na siku bila mpangilio. Bali kuipa maana katika kila jambo ninalofanya. Najikumbusha kuwa hata hatua ndogo zi ninazochukua zinamchango kubwa kwenye maisha yangu ya baadaye. Ninachagua kuwa mtulivu, mwenye shukrani na mwenye kujiamini. Badala ya kujilaumu kwa yale, sijafanikiwa bado. Najipa moyo kwa yale ninayopiga hatua. Leo naona kila changamoto kama fursa ya kujifunza na kukua. Si kikwazo. Kwa kifupi, wazo langu leo hii ni. Kila siku ni nafasi mpya ya kuwa bora kuliko jana na nina uwezo wa kuitumia vizuri.